Je, ni nini kinachonifanya nijisikie utulivu na furaha kweli? Ninapotaka kustarehe, mimi huwa nafanya mambo ambayo yananifanya nipumzike kimoyoni na kufurahia wakati huo. Mara nyingi, nacheza muziki nikipumzika, nikiweka mawazo mbali na kazi na maswali ya kila siku. Wakati mwingine nacheza michezo au kutembea pole pole nje, nikifurahia upepo na sauti za asili. Kupumzika pia kwake ni kukaa na rafiki mzuri, nikizungumza au kucheka naye, jambo linaloongeza furaha na nguvu. Pia napenda kusoma kitabu kizuri au kutazama cinema ya kuchekesha ambayo hutoa raha ya kiakili.

Je, hivi kwamba ninafurahia kusoma ama kuandika? Kibinafsi, napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika. Kwa sababu kusoma kunanipa fursa ya kugundua mawazo mapya, kuingia kwenye hadithi za kusisimua na kujifunza kutoka kwa wanabuku mbali-mbali. Nilipoanza kusoma vitabu. Vilivyoshangaza akili yangu nilihisi furaha isiyo na kifani. Na tangu hapo kusoma kumeendelea kuwa sehemu ya maisha yangu. Kusoma hufungua milango ya dunia mpya. Pia inamfanya mtu awe na ujuzi na maarifa. Na pia inasaidia kuelewa dunia kwa undani zaidi. Ingawa kuandika ni furaha pia mimi huwa ninajitahidi zaidi kusoma kwanza na kupata msukumo.

Je, ni mahali gani pazuri nilipo furahia kusafiri na kukumbuka milele? Moja ya maeneo niliowahi kusafiri na kushangaa ilikuwa pwani ya praia damarina nchini ureno. Ambayo inajulikana kwa fukwe zake, zenye mchanga mzuri na miamba ya rangi ya chungwa ikizunguka maji ya blue safi. Mahali hapa ni moja wapo ya fukwe maarufu duniani kwa uzuri wake wa asili na mandhari ya kupendeza. Mahali hapa nilifurahia kutembelea, kupiga picha na kupumzika chini ya jua. Nimejifunza kwamba safari huleta uzoefu wa kupumzika. Kujifunza tamaduni mpya na kufurahia uzuri wa dunia.